Chini, chini ni nafasi, au mwelekeo uleo upande wa chini ya kitu kingine, kinyume cha juu. Kitabu kiko chini ya meza, ukishuka ngazi, unaenda chini, mtoto uko chini ya kitu unapolala. Kwa maneno rahisi sana, chini ni upande wa chini ya kitu, kinyume cha juu. Ukihitaji, ni mahali ambapo unakanyanga unapotembelea.

Waridi. Waridi ni maua mazuri yenye harufu nzuri. Mara nyingi huonekana rangi nyekundu, pinki au nyeupe. Yanapopandwa kwa mapambo au kama ishara ya upendo na heshima. Mfano rahisi wa maisha ya kila siku, watu hupeana waridi kama ishara ya upendo au shukrani. Waridi hupandwa bustanini au kutumika kupamba nyumba. Katika hafla kama harusi au siku maalum, mara nyingi kuna waridi. Kwa maneno rahisi sana, waridi ni maua mazuri yenye harufu nzuri, mara nyingi rangi nyekundu, pinki au nyeupe.

Dada, lanta ni binti au mwanamke anaeshiriki, wazazi wakawa ndugu wa kiume au wakike. Pia, inaweza kumanisha rafiki wa karibu, wa kike na kwa heshima. Mfano raisi wa maisha ya kila siku, ukizungumza na ndugu yako wa kike, unadumuita dada. Watu mara nyingi husema nina duda mzuri. Kumanisha, wanasote binti wa familia moja. Kati baadhi ya tamaduni, neno dada utumika pia kumheshimu mwanamke mkubwa au rafiki wakaribu. Kwa maneno raisi sana, dada di binti, au mwanamke anaeshiriki wazazi, au rafiki wakaribu wakike.

Nzuri. Nzuri ni neno linalotumika kueleza jambo, hali, au mtu kua bora, safi, au kupendeza. Inaonyesha kitu chenye ubora, au kinachofaa. Mfano raisi wa maisha ya kila siku, ukiwa umevaa nguo safi, mtu anaeza kusema, nguo yako ni nzuri. Baada ya chakula kitamu, unaeza kusema, chakula hiki ni nzuri. Watu husema, mambo yako ni nzuri. Kuuliza hali ya nzuri ya mtu. Kwa maneno raisi sana. Nzuri, ni jambo bora, safi au kinachopendeza.

Vifaa. Vifaa ni vyombo, mashine, au zana zinazotumika kufanya ya kazi fulani, au kusaidia katika shughuli mbali mbali. Mfano rahisi wa maisha ya kila siku. Shule huenda na vifaa kama kalamu, daftari, meza, na kiti. Wafanyikazi au kiufundo natumia vifaa kama kisima, mashine, au kompyuta kufanya kazi zao. Kupika chakula, pia kuna hitaji vifaa kama sufuria, kisu na sahani. Kwa maneno rahisi sana, vifaa au zana, mashine au vyombo vinatumika kufanya kazi au kusaidia shughuli fulani kuwa rahisi.

Shati. Shati ni nguo inayovaa juu ya mwili. Kawaida ikiusisha mikono mifupi au mirefu na kufunika kifua na mugongo. Shati utumika kama sehemu ya mavazi ya kila siku au rasmi. Mfano rahisi wa maisha ya kila siku wanafunzi uvaa shati shuleni kama sehemu ya sare yao. Watu wanaweza kuvaa shati kwa kazi, mikutano au kuenda nje. Shati linaeza kuwa la kitamba rangi mbali mbali na linaeza kuwa na mabuto au bila mabuto. Kwa maneno raisi sana, shati ni nguo inayovaliwa juu ya mwili ikijumuisha kifua na mgongo.

Mteja. Mteja ni mtu au kampuni inayonunua bidhaa au huduma kutoka kwa mfanyi biashara, duka au kampuni fulani. Mfano raisi wa maisha kila siku, ukienda dukani kununua chakula, we ni mteja. Watu wanaonunua nguo, vitabu au huduma za salon, pia ni wateja. Mfanyi biashara utegemea wateja kupata mapato na kufanikisha biashara yake. Kwa maneno raisi sana, mteja ni mtu anaenunua bidhaa au huduma kutoka kwa biashara au duka.

Habari za jioni. Habari za jioni ni salamu au maneno ya heshma. Unayoyatumia kuambia mtu baada ya mchana unapokutana na yeye jioni ni njia ya kuonyesha heshma na kuanza mazungumzo kwa adabu. Mfano, rahisi wa maisha ya kila siku ukikutana na jirani yako au rafiki usiku unaweza kusema habari za jioni. Kumaanisha unamujulia hali yake. Familia mara nyingine usema habari za jioni, wanapujumuika baada ya kazi au shule. Ni salamu inayofaa kwa muda wa jioni, badala ya kusema habari za asubui au habari za mchana. Kwa maneno rahisi sana, habari za jioni ni salama ya heshma ya kuuliza hali ya mutu wakati wa jioni.

Tano, tano ni namba tano, ni moja ya namba za msingi, zinazo tumika kuhesabu vitu. Mfano rahisi wa maisha ya kila siku. Ukiwa na mikate tano, unaweza kuhesabu kila moja. Wanafunzi wanaweza kupanga katika safu za tano. Mtu anaweza kusema, nina hitaji vitabu tano, kumaanisha idadi ni tano. Kwa maneno raisi sana, tano ni nambari tano.

Ofisi. Ofisi ni mahali ambapo watu ufanya kazi za kibiashara. Serikali au taasisi nyingine za uma au binafsi. Ni sehemu ya kazi ambapo kuna meza, viti na vifaa ya kazi. Mfano raisi wa maisha ya kila siku. Mfanya kazi huenda ofisi ni kila siku kufanya kazi yake. Watu ufanya mikutano na kupanga shuguli za kampuni au shirika ndani ya ofisi. Ofisi inaweza kuwa ndogo, kubwa, yandani, au jengo la juu. Kwa maneno raisi sana, ofisi mahali ambapo watu ufanya kazi za biyashara au shirika.

Jumatano. Jumatano ni siku ya tatu ya wiki. Baada jumatatu na jumanne na kabla ya alhamisi. Mara nyingi ni siku ya kazi au shule. Kama siku nyingine za wiki, mfano rahisi ya maisha ya kila siku, shule huwendelea na masomo yake ya kawaida. Jumatano wafanyi kazi wanapofika kazi ni jumatano mara nyingi wanaendelea na miradi ya wiki. Katika baadhi ya maeneo, jumatano ujumuisha mikutano ya kazi au shuguli ya kijamii. Kwa maneno rahisi sana Jumatano ni siku ya tatu ya wiki baada ya jumatatu na jumanne na kabla ya alamisi.

Bila shaka. Bila shaka ni maneno yanatumiwa kuthibitisha jambo kwa hakika. Yaani kusema ndio kabisa au hakika kabisa. Mfano rahisi wa maisha kila siku. Ukiulizwa je unataka kuenda shuleni kesho unaweza kusema bila shaka. Kumaanisha ndiyo kabisa. Mtu akikuuliza je chakula kilikuliwa kitamu unaweza kusema bila shaka. Kumaanisha kweli kilikuwa kitamu. Hii husaidia kuonyesha imani, udhabiti au uhakika katika mazungumzo. Kwa maneno rahisi sana, bila shaka inamanisha kweli kabisa au hakika kabisa.

Novemba Novemba ni mwezi wa kumi na moja wa mwaka. Baada ya oktoba na kabla ya disemba ni sehemu ya mwisho wa mwaka na mara nyingi huashiria baridi. Au kipindi cha mashamba kukomaa kulingana na nchi mfano rahisi ya maisha ya kila siku mwanafunzi anapomaliza somo la mwaka mara nyingi huanza mapumziko novemba. Wakulima wanaeza kuvuna baadhi ya mazao yao novemba. Sherehe fulani za kitaifa au za familia zinaeza kufanyika novemba. Kwa maneno rahisi sana, novemba ni mwezi wa kumi na moja wa mwaka, baada ya oktoba, na kabla ya disemba.

Bonyeza. Bonyeza ni kitendo cha kushikilia kidogo na kubana au kushugulikia kitu kwa kidole au mkono ili kufanya kitendo fulani. Mara nyingi kwenye kifaa au kitufe. Mfano rahisi wa maisha kila siku. Ukiwa kwenye kompyuta au simu, unabonyeza kitufe. Kuandika au kufungua programu. Katika lift, unabonyeza kitufe cha namba ya gorofa unayoenda. Watu wananunua vitu kwenye mashine wanabonyeza kitufe ili kuchagua bidha. Kwa maneno rahisi sana, bonyeza ni kushikilia au kubana kitu kidogo ili kufanya kitendo fulani kama kubonyeza kitufe.